Siku za kupumzika, mimi hutumia muda wangu kwa utulivu ili kupumzisha akili na mwili baada ya kazi za wiki nzima. Kawaida, mimi huamka kwa kuchelewa kidogo tofauti na siku za kazi ili kuupa mwili muda wa kutosha wa kupumzika. Baada ya kiamshakinywa, mimi hupenda kuenda maeneo tulivu kama vile viwanjani, kutazama michezo, au kwenda kutembea mitaani kufurahia upepo na mazingira safi. Siku hii, pia hunipa fursa nzuri ya kuonana na kukutana na wanafamilia marafiki wakaribu na vijana wa mtaani ili kujumuika na kubadilisha mawazo.

Mimi hupendelea kukuza mboga za majani kama vile sukuma wiki, mchicha na mboga za kienyeji katika mimea iliyopo nyumbani au bustanini. Mimea hii ni mizuri sana kwa sababu hutoa chakula chenye afya na lishe bora kwa familia kila siku. Shughuli za utunzaji kama vile kumwagilia maji na kupalilia hufanyika kila asubuhi na jioni ili kuhakikisha udongo, unahifadhi, unyevu wa kutosha. Mimea hii inapotunzwa vizuri, inakuwa na afya, ina stawi kwa haraka na inafanya mazingira ya nyumbani kuonekana yenye kupendeza na ya kijani kibichi.

Msimu wa mavuno ni kipindi cha furaha na matumaini makubwa kinacho jumuisha kazi ngumu na mafanikio. Katika msimu huu shughuli kuu huwa ni kuvuna mazao mbalimbali kama vile mahindi, maharagwe pamoja na mboga za majani zinazo stawi vyema shambani ili kurahisisha kazi na kuikamilisha kwa haraka, wanafamilia, majirani na vijana wa mtaani hujumuika pamoja kuja kusaidia katika kuvuna, kukusanya na kuhifadhi mazao. Ushirikiano huu huleta mshikamano mkubwa katika jamii na kufanya msimu wa mavuno kuwa wakati wa kusherehekea matunda ya jasho na bidii iliyowekwa wakati wa kupanda.

Wakati wajua kali, mimi hupendelea kukaa kwenye vivuli vya miti au ndani ya nyumba ili kujiepusha na joto kali la jua. Pia, hutumia muda huo kunywa maji mingi ya baridi au vinywaji vya matunda ili kutuliza mwili na kuzuia ukosefu wa maji mwilini. Aitha, jua kali linapo pungua kiasi ni wakati mzuri wakuanika nguo au kufanya kazi ndogo ndogo ambazo zinahitaji mwanga na ukavu wa jua.

Mimi huwasiliana na ndugu zangu walioko mbali mara kwa mara, angalau mara mbili au tatu kwa wiki, ili kudumisha uhusiano mzuri na kuonyesha kujali. Sisi, hutumia njia mbalimbali za kidigitali kama vile kupiga simu za kawaida, kutumia ujumbe wa whatsapp au kufanya simu za video ili kuona nyuso zao. Katika mazungumzo yetu, sisi hujadiliana kuhusu hali ya afya, maendeleo ya kazi na masomo, mipango ya kifamilia, pamoja na mengineyo. Mawasiliano haya husaidia sana kuleta upendo na kuhisi tuko karibu licha ya umbali wa kijiografia.

Ningependa kurudi ujana kwa sababu ulikuwa msimu wenye nguvu mpya, fursa tele za kujifunza na fursa ya kueka misingi imara ya maisha. Kurudi katika kipindi hicho, kungenipatia fursa ya kutumia maarifa na uzoefu nilio nao sasa ili kufanya maamuzi bora zaidi katika masomo, biashara na ushiriki wa shugli za maendeleo ya jamii. Pia, ujana ni kipindi chenye uhuru mkubwa wa kubuni na kujaribu mambo mapya bila uoga. Kurudia umri huo, kungenipa nafasi ya kushiriki na ukamilifu zaidi katika michezo, uongozi wa vijana na kujenga mtandao mpana wa ushirikiano.

Mimea inayotumika kama tiba asili ni pamoja na kitunguu saumu, tangawizi, limau, hoho kali na makanda ya matunda kama vile mchongoma. Mimea hii inapatikana kwa urahisi katika masoko ya mtaani, mashambani au hata bustanini nyumbani. Mimea hii hutumika kwa kusagwa au kuchemshwa pamoja na kutengeneza mchanganyiko wa kinywaji wa lishe ambao husaidia kuimarisha kinga ya mwili na kukinga mifugo pamoja na binadamu thidi ya magonjwa mbali mbali.

Unapojitambulisha mimi huanza kwa kutoa salamu za heshima kulingana na wakati kisha kutaja jina langu kamili kwa ufasaha baadae, hueleza kazi au majukumu yangu ya msingi mahali ninapotoka au ninapofanya kazi na ujuzi au maeneo ninayo jihusisha nayo zaidi. Mwishowe mimi humalizia kwa kueleza furaha yangu yakukutana na watu hao au lengo langu la kushiriki katika kikao hicho ili kujenga uhusiano nzuri na wenye tija.

Tafsiri za moja kwa moja, kutoka kingereza, kuenda kiswahili, mara nyingi huchekesha sana kwa sababu ya kutafsiri neno kwa neno, badala ya maana halisi. Kwa mfano, mtu anapo tafsiri msemo kama fall in love na kusema anguka katika upendo au take care kama chukua utunzaji. Inasikika ngeni na yenye kuchekesha kwa sababu haitumiwi kiasili katika maongezi ya kiswahili sanifu. Tafsiri hizi zinachekesha kwa sababu zinapoteza muktatha, dhana na utamu wa lugha zikigeuza semi za kawaida kuwa maneno ya siyo eleweka au yenye maana tofauti kabisa. Mimi binafsi, hujipata nikicheka sana pindi ninaposikia tafsiri hizo kwenye programu za mtandaoni au mazungumzo ya kila siku. Mara nyingi, hunikumbusha umuhimu wa kuelewa tamaduni na misingi ya lugha badala ya kutafsiri maneno kwa uwiano wa moja kwa moja.

Kazi za nyumbani ninazofanya mara kwa mara, ni pamoja na kufanya usafi wa mazingira, kutunza na kulisha mifugo na kuku, kuandaa milo na kupanga vifaa vyangu vya kazi. Mimi huzipanga kazi hizi kwa kuweka ratiba maalum, ambapo kazi za kila siku kama vile kulisha kuku na kufanya usafi wa haraka, huzifanya asubuhi mapema kabla ya kuanza shugli za nje. Kazi zinatzo chukua mda mrefu zaidi kama vile usafi mkubwa wa mazingira, ukaguzi wa kina wa mifugo na kupanga mahesabu au kuandaa vifaa, huzitenga kufanya mwishoni mwa wiki au wakati wa jioni ili kuhakikisha siku yangu inakuwa na mpangilio mzuri.

Mimi huchaji kifaa changu maramoja au mbili kwa siku kulingana na kiwango cha matumizi yangu. Kwa kawaida, mimi huchaji simu yangu asubui mapema kabla ya kuanza shuguli za siku ili kuhakikisha inachaji ya kutosha kwa ajili ya mawasiliano. Utaratibu wa miradi na matumizi ya programu mbalimbali za kazi. Matumizi ya kuwa makubwa mchana mimi huchaji tena kwa muda mfupi jioni ili kuwezesha kifaa kuendelea kufanya kazi bila kukatika mawasiliano hadi usiku.

Mimi nafikiri kinachounganisha kijiji na mji ni mzunguko wa watu, biashara na huduma za kimsingi. Watu mbalimbali kama vile wafanya biashara wanafunzi na wafanya kazi husafiri kila siku kati ya maeneo haya mawili kufanya kazi au kutembelea familia. Vitu vinavyo safirishwa zaidi ni mazao ya kilimo na mifugo kutoka kijijini kwenda mjini. Huku, bidhaa zinazo sindikwa, vifaa vya kiteknolojia na pembejeo zikisafirishwa kutoka mjini kuenda kijijini. Uhusiano huu, unazidi kubadilika kwa kasi kutokana na maboresho ya barabara, usafiri wa kidigitali na mbinu mpya za kibiashara, zinazo wezesha mawasiliano na urahisi wa kubadilisha bidhaa bila vikwazo.